Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panapokuwa na heshima, uelewano, na ushirikiano kati ya watu wote wanaofanya kazi pamoja. Heshima ni msingi mkubwa sana, kwa sababu inafanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa bila kujali nafasi au cheo chake. Wakati watu wanaheshimiana, mawasiliano yanakuwa rahisi, migogoro inapungua, na kazi hufanyika kwa utulivu zaidi. Heshima hujenga hali ya kuaminiana, ambayo ni muhimu sana katika mazingira ya kazi. Jambo lingine linalofanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni mawasiliano mazuri. Mawasiliano yanapokuwa wazi na ya ukweli, wafanyakazi wanaelewa majukumu yao, matarajio yao na mwelekeo wa kazi kwa ujumla. Mawasiliano mazuri hupunguza mkanganyiko na huongeza ufanisi. Pia huwapa watu nafasi ya kuuliza maswali, kutoa maoni na kushiriki mawazo yao bila hofu. Hii huongeza ubunifu na huifanya kazi iwe ya pamoja zaidi. Uongozi mzuri pia una mchango mkubwa katika kujenga mazingira bora ya kazi. Kiongozi anayesikiliza anayetoa mwelekeo wa wazi na anayewadhamini wafanyakazi wake, hujenga hali ya motisha na kujituma. Wafanyakazi wanapohisi wanaungwa mkono na kuthaminiwa hufanya kazi kwa bidii zaidi na kwa moyo mmoja. Uongozi wa haki na wenye usawa hupunguza migawanyiko na huongeza mshikamano ndani ya timu. Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panapokuwa na usawa kati ya kazi na maisha binafsi wafanyakazi wanapopewa nafasi ya kupumzika, kupanga muda wao vizuri na kutunza afya yao ya kimwili na kiakili hufanya kazi kwa ufanisi zaidi msongo wa mawazo unapopungua, watu huwa na nguvu zaidi mawazo mapya na mtazamo chanya kazini Pia mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale panapokuwa na fursa ya kujifunza na kukua wafanyakazi wanapohamasishwa, kuboresha ujuzi wao, kujifunza mambo mapya na kuendelea kitaaluma. Huhisi kuwa kazi yao ina maana na mwelekeo wa muda mrefu. Hii huongeza kuridhika kazini na hupunguza hisia za kukwama au kuchoka.

Ninasherekea mafanikio ya timu kwa kwanza na kutambua mchango wa kila mmoja. Kwangu, mafanikio ya timu siyo matokeo peke, bali ni juhudi, muda na kujitole ambavyo kila mtu ameweka. Hivyo, jambo la kwanza ni kuwapongeza wote kwa dhati na kwa maneno ya wazi na yenye shukrani. Kutambua mchango wa kila mshiriki, hufanya watu wajisike kudhaminiwa na kuona kuwa juhudiza uzinamana. Pia napenda kusherehekea kwa kuleta timu pamoja. Hii inaweza kuwa kwa kukaa pamoja na kuzungumza kuhusu safari tuliopitia. Changamoto tulizo kutana nazo na namna tulivyo weza kuzishinda kwa ushirikiano. Mazungumzo haya huimarisha mshikamano na wafanya watu waone kuwa mafanikio hayo ni ya pamoja. Siya mtu mmoja. Ninafasi ya kucheka, kukumbuka nyakati ngumu na kufurahia matokea kazi ya pamoja Wakati mwingine, kusheherekea kuna weza kuwa kwa njia rahisi lakini enye maana kama chakula cha pamoja au muda wa kwa mapumziko ulipo, pango mahususi kwa timu hata kitendo kidogo kama hiki huleta furaha na huondua msongo wa mawazo uliokuepa wakati wa kazi Kinaonyesha kuwa juhudi za timu uzinatambuliwa na zinastahili kusherehekewa hata kama kwa njia ya kawaida Pia ninaona ni muhimu kutumia mafanikio kama fursa ya kujifunza. Katika kusheherekea kupenda kuangalia nini kilifanya timu ifanikiwe na ni mambo gani mazuri tunaweza kuyandeleza mbele. Hii husaidia timu kukua na kujienda kwa changamoto uzijazo. Kusheherekea hakumanishi kupumzika tu, bali pia kujimarisha kwa hatua inayofuata. Ninapenda kusheherekea mafanikio kwa kuhamasisha watu kujiamini zaidi. Ninapenda kukumbusha timu kuwa walifanikiwa kwa sababu ya uwezo wawo, ushirikiano wawo na kujituma kwao. Hii huongeza motisha na hujenga imani kwamba hata changamoto kubwa zaidi zinaweza kushughulikiwa kwa pamoja.

Nimewahi kusafiri katika mahali pazuri sana, ambapo paliniachia kumbukumbu ya kudumu akilini. Safari hiyo ilinipa nafasi ya kuona uzuri wa asili, kutulia kiakili, na kuondoka kwenye haraka za maisha ya kila siku. Nilivutiwa sana na mandhari ya eneo hilo. Kuanzia anga safi, upepo mwanana, hadi mazingira yaliyokuwa na utulivu wa kipekee. Ilikuwa ni safari ilioniacha nikihisi nimerudishwa karibu zaidi na asili. Kitu kilichofanya mahali pale pawe pazuri zaidi ni mchanganyiko wa mandhari na watu. Niliona milima au maeneo ya kijani yaliyopambwa na miti na mimea. Pamoja na sauti za ndege na upepo uliokua unavuma kwa upole. Mazingira haya yalinifanya akili ipumzike na mawazo yawe mepesi. Nilihisi kama muda ulikuwa unasonga taratibu bila presha wala msongo wa mawazo. Pia nilifurahi sana utamaduni wa watu wa eneo hilo. Walikuwa wakarimu, wakitabasamu na tayari kusaidia Kupitia mazungumzo nao nilijifunza mambo mapya kuhusu maisha yao Chakula chao na mtazamo wao wa dunia Hii ilinifanya nitambue kuwa kusafiri sio tu kuona mandhari mazuri Bali pia kujifunza kutoka kwa watu na kuupanua mtazamo wa maisha Chakula cha huko kilikuwa cha kipekee pia ladha zilikua tofauti na zilinizoea Lakini zilinivutia sana kula chakula cha asili cha eneo hilo kulinipa hisia kuunganishwa zaidi na mahali pale. Kila mlo ulikua kama sehemu ya uzoefu mzima wa safari. Sio tu jambo la kushiba. Safari hiyo ilinifundisha umuhimu wa kuchukua mapumziko na kujitunza. Iliniweka mbali na kelele na majukumu ya kila siku. Na kunipa nafasi ya kutafakari kuhusu maisha. Malengo na mwelekeo ninaotaka kuchukua. Nilirejea nikiwa na nguvu mpya, mawazo mapya na shukrani kubwa kwa uzuri uliopo duniani.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazolenga kujenga mshikamano, kusaidiana na kuboresha maisha ya pamoja. Kwanza kabisa, ninathamini sana kushiriki katika shuguli za kijamii zinazowaleta watu pamoja. Kama mikutano ya kijamii, shuguli za usafi wa mazingira au michango ya kusaidia walio katika uhitaji. Ushiriki huu hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Si mtazamaji tu, bali mshiriki anayechangia maendeleo ya pamoja. Pia ninashiriki kwa kusikiliza na kuheshimu wengine, jamii hujengwa kwa mawasiliano na kuelewana, hivyo hujitahidi kuwa mtu anayesikiliza maoni ya watu tofauti. Hata kama hatukubaliani kila wakati, kusikiliza hunisaidia kuelewa changamoto zinazowakabili wengine, na kunifanya niutowe mchango unaolingana na mahitaji halisi ya jamii. Wakati mwingine, kushiriki ni kutoa ushauri, faraja, au neno jema kwa mtu anayehitaji. Njia nyingine ninayoshiriki katika jamii ni kwa kutowa msaada pale ninapoweza. Iwe ni kwa muda, nguvu, au maarifa, inaweza kuwa kumsaidia jirani, kushiriki katika shuguli za kujitolea, au kusaidia vijana kwa kuwahimiza na kuwaelekeza katika mambo ya maendeleo binafsi. Msaada mdogo mdogo unapounganishwa na ya wengine unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii. Vile vile, ninashiriki katika jamii kwa kuzingatia maadili mema katika maisha ya kila siku. Kuwa mwaminifu kuwaheshimu wengine na kuishi kwa amani ni aina ya ushiriki ambao mara nyingi uonekani moja kwa moja lakini una athari kubwa. Ninapoonyesha tabia njema huchangia kujenga mazingira yenye amani na kuaminiana. Jambo ambalo ni msingi kwa jamii imara. Pia ninadhamini kushiriki katika shuguli zinazolenga maendeleo ya muda mrefu ya jamii kama elimu uhamasishaji au mjadala ya kujenga. Kupitia mjadala hii, watu hupata nafasi ya kubadilishana mawazo, kutafuta suluhisho za changamoto na kupanga njia mbora za kusonga mbele pamoja. Ushiriki wa aina hii, hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya mchakato wa ukuwaji wa jami.

Napenda wanyama wanao onyesha utulivu, uelewa na uhusiano wa karibu na mazingira yao. Wanyama kama paka hunivutia sana kwa sababu tabia yao ya upole na kujitegemea. Paka wana uwezo wa kuishi karibu na bidadamu bila kuhitaji uangalizi wa kila wakati. Lakini bado huonyesha ukaribu na uaminifu kwa njia yao ya kipekee. Kuwangalia wakipumzika au wakicheza taratibu huniletea hisia ya amani na kunisidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda wanyama wa porini. Hasa wale wanaoishi kwa mpangilio wa asili na kuonyesha mshikamano Kwa mfano, wanyama wanaoishi katika makundi huonyesha namna ushirikiano ulivyo muhimu kwa maisha Kuwaona kunanikumbusha umuhimu wa kusaidiana, kuheshimiana na kuishi kwa uiano na mazingira yanayotuzunguka wanyama hawa hunifundisha mengi kuhusu uvumilivu na nidhamu ya asili wanyama wa majini pia hunivutia sana samaki kwa mfano, wana mwendo wa taratibu na unaovutia macho Kuwaangalia wakielea majini, kunaweza kuwa njia ya kutuliza akili na kuleta hali ya utulivu mazingira yao ya kimya na yenye mwendo wa polepole, hunifanya nifikirie zaidi kuhusu uvmilivu na mtiririko wa maisha Napenda wanyama wanao husishwa na urafiki na msaada kwa binadamu wanyama kama mbwa, wana sifa ya uaminifu na kujali sana wale wanaowatunza Ingawa tabia zao ni tofauti na za paka, mchango wao katika maisha ya binadamu ni mkubwa sana Hasa katika kutoa faraja, ulinzi na ushirika wa kihisia.

Napenda zaidi mfumo wa simu unaotoa urahisi wa matumizi. Uthabiti na uhuru wa kubinafsisha kifaa kulingana na mahitaji yangu. Mfumo ninaoupenda hunivutia kwa sababu unaniruhusu kupanga simu yangu kwa mtindo unaonifaa. Kuanzia mpangilio wa skrini namna taarifa zinavyo onekana. Hadi uwezo wa kuchagua programu zinazolingana na matumizi yangu ya kila siku. Uhuru huu hunifanya nijisikie kama simu ni chombo changu binafsi. Si kifaa kinacho nilazimisha kufuata mtindo mmoja tu. Sababu nyingine inayofanya nipende mfumo huu ni upatikanaji mpana wa programu na huduma mbalimbali Ninapenda kuwa na chaguo nyingi Iwe ni kwa kazi, kujifunza, mawasiliano au burudani mfumo mzuri hunipa nafasi ya kujaribu programu tofauti kuchagua zile zinazo fanya kazi vizuri zaidi kwangu na kubadilisha pale ninapohitaji Hii hunisaidia kutumia simu kama nyenzo ya maendeleo, si ya mawasiliano tu Pia ninathamini mfumo unaojali matumizi ya betri na utendaji wa simu kwa ujumla mfumo ninaoupenda huwa wa uwezo wa kusimamia rasilimali za simu kwa busara ili kifaa kifanye kazi kwa muda mrefu bila kupungua kiasi au kuhitaji kuchaji mara kwa mara Hii ni muhimu sana katika maisha ya kila siku hasa pala ninapokuwa na shuguli nyingi au niko safarini usalama na farani jambo lingine linalo nifanya nipende mfumo fulani wa simu mfumo mzuri hunipa uthibiti wa taarifa zangu binafsi, huniruhusu kujua ni programu gani zinapata taarifa zangu na hunipa uwezo wa kuzuia au kuruhusu upatikanaji huo Hii hunipa amani ya akili kwa sababu najua taarifa zangu zinalindwa na ninazo mamlaka juu yake. Napenda mfumo unao endelea kuboreshwa na kusasihishwa, maboresho ya mara kwa mara huonyesha kuwa mfumo unajali watumiaji wake na unajitahidi kubaki bora kadri teknolojia inavyosonga mbele. Maboresho haya, huniletea vipengele vipya. Usalama zaidi na uzoefu bora kwa matumizi bila kunilazimisha kubadilisha kifaa mara kwa mara.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni nyingi na zina tofautiana kulingana na aina ya kazi. Wenzangu na mazingira ya kazi yenyewe. Mojawapo ya changamoto kubwa ni usimamizi wa muda. Mara nyingi kuna kazi nyingi zinazo hitaji kutimizwa kwa wakati mmoja. Na hiyo inaweza kusababisha msongo wa mawazo na kuchanganya vipa umbele. Ni changamoto kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati bila kupoteza ubora wa kazi. Hii inaitaji nidhamu, kupanga ratiba vizuri na mara nyingine kujitahidi kufanya kazi kufanisi zaidi bila kuchoka. Changamoto nyingine ni mwasiliano yasiyo ya wazi au makosa katika kuelewana. Wakati taarifa hazi fikii kwa njia ilio wazi, mara nyingi kuna misikosuko au tafsiri zisizo zahihi zinazoweza kuadhiri kazi. Hii inaweza kusababisha migongano midogo midogo au kucheleweshwa kwa malengo ya timu. Kufanya kazi kwa makini, kuuliza maswali ya ufafanuzi, na kuheshimiana kunasidia kupunguza changamoto hii, lakini bado ni jambo linalo jitokeza mara kwa mara. Migogoro ya kibinafsi katia ufanya kazi pia ni changamoto inayo jitokeza mara kwa mara, wakati mitazamo au tabia za watu inakutana kwa tofauti. Kunaweza kutokia mzozo ambao unahitaji busara, uvumilivu na uwelewa kwa hali halisi. Ni changamoto kushugulikia mgogoro hii bila kuathiri moral ya timu. Lakini pia ni fursa ya kujifunza, jinsi ya kushirikiana, kwa heshima na kwa amani. Mara nyingine changamoto ni kutokuwepo kwa rasilimali za kutosha. Hii inaweza kuwa vifaa vya kazi, muda wa kutosha au taarifa muhimu ambazo hazipo. Hii inaitaji ubunifu na uwezo wa kupata suluhisho mbadala ili kazi isikwame. Changamoto kama hizi hunifundisha ubunifu na umuhimu wa kupanga mapema ili kuepuka matatizo yanayoweza kujitokeza. Changamoto ni kudumisha motisha na msukumo wa kufanya kazi bila kuchoka Hasa pale kazi inapokuwa nzito na inaendelea kuwa mudamrefu kujiweka na wenzangu katika hali ya motisha, kupanga malengo madogo na kusharehekea mafanikio madogo husaidia kupunguza changamoto hii lakini bado inaitaji jitihada za kiakili na kihisia.

Napenda kujifunza lugha ambayo itanipa fursa ya kuwasiliana na watu wengi, kuelewa tamaduni tofauti na kuongeza ufahamu wangu wa dunia. Kwa mfano, ningependa kujifunza kifaransa kwa sababu ni lugha inayozungumzwa sehemu kubwa ya ulaya na Afrika na inahusiana sana na tamaduni. Sana na biashara kujua kifaransa kunanipa nafasi ya kuwasiliana na watu wa mataifa mbali mbali. Kufungua milango ya fursa ya za kielimu na hata kufurahia fasihi na muziki wa lugha hiyo kwa uhurahisi zaidi pia ningependa kujifunza kichina, hasa mandarin Kwa sababu ni lugha inayoongezeka kwa umuhimu duniani kwa biashara na teknolojia kujua kichina kutanipa uwezo wa kuelewa soko kubwa la kimataifa kufanya mawasiliano bora katika biashara na pia kunipanua mtazamo wangu wa kimataifa lugha hii ni changamoto pia Hivyo kujifunza kun jenga uvumilivu na nidhamu katika kujituma Ningependa kujifunza lugha ya kiingereza kwa kina zaidi Ingawa tayari ni lugha ninayoitambua Lakini ninaona kuwa kuelewa lahaja mbali mbali misemo ya kienyeji na fasihi yake kwa undani kunanipa uelewa mpaka zaidi Hii ingenisaidia si katika mawasiliano ya kila siku Bali pia katika masomo, kazi na burudani Pia kuna hza kiafrika kama kiswaili, kikuyu au kinyarwanda ambazo napenda kuzijua kwa kina zaidi lugha hizi zina utajiri wakitamaduni na historia ya kujua lugha hizo Kutanipa uhusiano wa karibu zaidi na jamii za kienyeji historia yao, tamaduni, methali na desturi.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu, usalama, na hali inayoruhusu mtu kujisikia huru kiakili na kihisia. Mahali pa aina hiyo, hunifanya nipumzike na kuondoa msongamano wa mawazo, unaotokana na shughuli za kila siku. Sipendi sana maeneo yenye kelele nyingi, msongamano wa watu kupita kiasi, au vurugu zisizo na mpangilio, kwa sababu hunifanya nihisi kuchoka haraka na kupoteza umakini. Napenda sana maeneo yaliyo karibu na asili. Mahali palipo na miti, upepo safi, au maandhari ya kijani hunipa hisia ya upya na amani. Kwa karibu na asili hunifanya nifikirie kuwa utulivu zaidi. Nipate nafasi ya kujitafakari na nijisikie nimeunganishwa na mazingira yanayonizunguka. Hata kukaa mahali penye mwanga wa asili na hewa safi kuna badilisha kabisa hali ya moyo na mawazo yangu. Pia napenda mahali penye mpangilio na usafi. Mahali palipo usafi na kupangiliwa vizuri hunipa hisia ya nidhamu na heshima. Hata kama ni mahali pa kazi au mapumziko. Napenda kuona kila kitu kiko mahali pake. Mpangilio hunisaidia kuzingatia ni nachofanya bila kuvurugwa na mazingira yanayochanganya au yasio na utaratibu. Napenda kuwa mahali ambapo kuna watu wanaoheshimiana na kuwasiliana kwa amani. Mazingira yenye watu wenye mtazamo chanya, wanaosikilizana na wanawajali wengine, hunifanya nijisikie salama na kukubalika. Si lazima pawe na watu wengi, bali pawe na watu wachache wenye maelewano na heshima ya kweli. Mahali pa aina hii hunijenga kihisia na hunipa nguvu ya kuendelea. Napenda pia mahali panapo nipa nafasi ya kuwa mimi mwenyewe pila kujilazimisha. Mahali ambapo sihitaji kuvaa sura tofauti na kujifanya kitu nisicho. Uhuru huu wakua halisi hunipea faraja kubwa na hunifanya nijisikie nyumbani. Hata kama ni nyumbani kwangu halisi. Ni mazingira yanayoniruhusu kukua, kujifunza na kujieleza kwa njia yangu.

Ndiyo, ninapenda kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu inarahisisha maisha yangu na kunipa urahisi mkubwa katika mawasiliano na kazi. Kwa mfano, teknolojia ya sauti hufanya iwe rahisi kutuma ujumbe bila kuandika kunirekodi mawazo yangu haraka au hata kufuata maelekezo ya vifaa mbali mbali bila kuhitaji kutumia mikono. Hii ni muhimu sana pale ninapokuwa na shughuli nyingi au wakati mikono yangu haiko huru, kama kwenye kusafiri au kufanya kazi za nyumbani. Teknolojia ya sauti husaidia katika kujifunza na kufundisha Kupitia programu zinazotafsiri maandishi kuwa sauti au zisikizaji zenye taarifa za elimu zinaweza kusoma vitabu, majarida au kozi za kielimu bila kutumia macho mara kwa mara Hii si tu inarahisisha kupata marifa Bali pia inasaidia afya ya macho na kupunguza uchovu wa kuona Pia napenda teknolojia ya sauti kwa ajili ya burudani kusikiliza muziki, podcast au simulizi mbali mbali hufanya siku zenye shughuli nyingi ziwe rahisi na zenye furaha teknolojia hii inafanya maisha ya kila siku kuwa na mwendo mzuri Ikinipa na fasi ya kupumzika, kufurahia na kujiburudisha bila kusimama au kuingilia kazi nyingine vile vile, teknolojia ya sauti inasaidia sana katika mawasiliano ya moja kwa moja Kupitia simu za sauti, programu za mazungumzo au hata teknolojia za kurekodi za sauti Ninaweza kuwasiliana na marafiki, familia au wenzangu, kazini, kwa urahisi na kwa haraka Hii inasaidia kudumisha uhusiano wakaribu na kufanya mawasiliano ya kazi au binafsi kuwa na ufanisi zaidi.

Kila siku, napenda kutumia programu kadha za simu ambazo zinarahisisha maisha yangu. Zinaboresha mawasiliano na kunipa urahisi wa kufanya kazi au burudani. Kwanza kabisa, napenda kutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp au Telegram. Kupitia hizi, ninaweza kuwasiliana na familia, marafiki, na wenzangu kazini kwa haraka na kwa urahisi. Programu hizi hutoa nafasi ya kutumia ujumbe, kupiga simu za sauti au video, na pia kushirikiana faili muhimu. Jambo linalorahisisha sana shughuli za kila siku Napenda kutumia programu za kalenda na kupanga ratiba kama google kalenda Programu hii inarahisisha kupanga siku kukumbusha mikutano na kudumisha utaratibu majukumu yangu Kwa kutumia kalenda ya simu ninaweza kuona kwa urahisi mambo muhimu ya siku wiki au mwezi na hivyo kuepuka kuchelewa au kukosa mikutano muhimu Hii ni muhimu sana kwa kudumisha nidhamu na ufanisi kazini na binafsi Napenda kutumia programu za habari na elimu kama BBC News na KOSRA Kupitia programu hizi, ninaendelea kuwa na taarifa mpya za dunia kujifunza ujuzi mpya na kufuata mwelekeo wa kielimu na kitaluma Programu hizi hufanya kila siku iwe fursa ya kupata maarifa mapya na kuongeza ufahamu wangu kuhusu mambo mbalimbali ya kisayansi, kitamaduni na kiuchumi Napenda kutumia programu za burudani kama Spotify na YouTube muziki na video hufanya siku zenye shughuli nyingi ziwe rahisi, zenye furaha na zenye msukumo Kupitia teknolojia ya simu, ninaweza kusikiliza muziki ninayopenda kufuatilia vipindi vya habari au elimu na hata kujiburudisha kwa simulizi au hadithi zinazopatikana kwenye mtandao Zaidi ya yote, napenda kutumia programu za afya na mazoezi kama Google Fit au Strava. Programu hizi husaidia kufuatilia afya yangu. Mazoezi ya mwili hatua za kutembea na malengo ya kuwa na mwili wenye afya. Kupitia programu hizi, ninaweza kujua maendeleo yangu kuweka malengo na kupata motisha ya kuendelea na mtindo wa maisha wenye afya.

Ninapozungumzia sanaa ninadhamini sana aina za sanaa zinazoelezea hisia, mawazo, na hadithi za binadamu kwa kina. Sanaa ya kuchora na kupaka rangi ni moja wapo ya aina zinazodhamini kwa sababu ina uwezo kwasilisha ujumbe mzito bila kutumia maneno. Mchoro mmoja unaweza kwenyesha furaha, uzuni, matumaini, au maumivu kulingana na rangi, mistari na mtindo uliotumika. Pia sanaa ya muziki ni aina muhimu sana ya sanaa, muziki unanguvia kuguza mioyo ya watu na njia ya kipekee, ala za muziki, sauti za waimbaji na midundo tofauti uweza kuleta utulivu, hamasa, au hata kutafakari kwa kina. Mziki wa jadi kwa mfano, hobeba historia na utambulisho wa jamii, huku muziki wa kisasa mara nyingi huonyesha hali na changamoto za maisha ya sasa.

Kupiga picha ni jambo lenye mvuto mkubwa kwa watu wengi kwa sababu linawezesha kunasa muda na kuhifadhi kumbukumbu za muda mrefu. Watu wanaopenda kupiga picha mara nyingi hufraia kuona dunia kwa jicho la kipekee. Wakitafuta mwanga mzuri, pembe sahihi na maelezo madogo ambayo wengine huenda wasiayone kwa uraisi Kupitia picha, tukio la sekunde chache linaweza kubaki hai kwa miaka mingi li zijazo. Kupiga picha pia ni njia ya kujieleza kisanaa. Mtu anaweza kuonyesha hisia zake, hali ya mahali fulani au simulizi nzima kwa picha moja tu. Picha za mazingira, watu au maisha ya kila siku zinaweza kusimulia hadithi nzito bila hitaji la maneno mengi. Hii ndio sababu wapiga picha wengi huchukulia kazi yao kama aina ya sanaa. Kwa upande mwingine kupiga picha kunaweza kuwa njia ya kupumzika na kufraia wakati. Kutembea ukiwa na kamera au simu mkononi kunakupa nafasi ya kuwa makini zaidi na mazingira yanayo kuzunguka Unajifunza kudhamini vitu vidogo kama mwanga wa jioni, tabasamu la mtu au mpangilio wa asili.

Kwangu mimi, maktaba ni mahali penye dhamani kubwa kwa sababu inaashiria maarifa, utulivu na muda wa kujifunza kwa kina. Kwa watu wengi kuenda maktabani hufajinga kulingana na maitaji yao na ratiba zao. Wapo wanaoenda mara kathaa kwa wiki, hasa wanafunzi au watu wanaopenda kusoma na kufanya utafiti. Kwao, maktaba ni sehemu ya kawaida ya maisha yao ya kila siku. Mahali pa kukaa kwa utulivu na kuzingatia malengo yao. Wengine huenda maktabani mara chache zaidi, labda mara moja kwa wiki au hata mara moja kwa mwezi. Hawa huenda pale wanapohitaji vitabu maalum, mazingira ya utulivu ya kusoma au wanapotaka kujijenga kidogo na kelele za kawaida za nyumbani au kazini. Kwa baadhi ya watu, maktaba ni kama sehemu ya kutafakari ambapo wanaweza kukaa kimya na kujiingiza kwenye mawazo au kusoma kwa makini bila usumbufu. Pia kuna watu wanaoenda maktabani kwa sababu ya huduma nyingine zinazo patikana hapo kama vile matumizi ya kompyuta, intaneti au kushiriki katika vikundi vya kujifunza kwao Maktaba si tu mahali pa vitabu bali nikituo ta cha jamii na maendeleo binafsi.

Shuleni, somo ambalo watu wengi hulipenda sana ni lile linalowafanya waelewe dunia kwa njia iliyo wazi na ya kuvutia. Kwa mfano, hisabati ni somo linalopendwa na baadhi ya wanafunzi. Kwa sababu linawafundisha kufikiri kwa mpangilio na kutatua matatizo hatua kwa hatua. Kupata jibu sahihi baada ya kufuata mchakato mzima huwapa wanafunzi hisia kuridhika na kujiamini. Kwa upande mwingine, kuna wanafunzi wanaopenda sanaa masoma la luga. Kwa sababu, linawapa uwezo wa kujieleza vizuri na kuelewa mawazo ya watu wengine, kusoma vitabu, kuandika insha na kujadili hadithi huwasaidia kukuza ubunifu na mawazo mapana. Somo hii huwafanya wajifunze zaidi kuhusu tamaduni, mawasiliano na hisia za binadamu. Somo la sayansi pia limekua kivutio kwa wengi kwa sababu linaeleza jinsi mambo yanavyofanya kazi katika mazingira ya nayotuzunguka. Kujifunza kuhusu mwili wa binadamu ni mimea au anga huwafanya wanafunzi wawe na shauku ya kuuliza maswali na kutafuta majibu. Majaribio ya vitendo darasani mara nyingi huwafanya wanafunzi wafurahie zaidi somo hili.

Hadithi za ajabu zina mvuto mkubwa kwa watu wengi kwa sababu zinawapa nafasi ya kutoroka kidogo kutoka kwenye uhalisia wa maisha ya kila siku na kuingia katika dunia ya mawazo na ubunifu. Kupitia hadithi hizi mtu anaweza kukutana na viumbe wa kufikiria. Nguvu zizizo za kawaida au matukio yasiyo elezeka kirahisi jambo linalochochea udadisi na hamasa ya kusikiliza au kusoma zaidi. Kinachofanya hadithi za ajabu zipendwe ni uwezo wake wa kuchanganya mshangao na mafunzo. Mara nyingi licha ya kuwa na mambo yasiyo ya kawaida. Hadithi hizi hubeba ujumbe mzito kuhusu maisha, maadili au changamoto za binadamu. Mtu anaweza kujifunza kuhusu ujasiri, uvumilivu au madhara ya tamaa kupitia simulizi linaloonekana la kufikiria lakini lina ukweli wa ndani. Hadithi za ajabu pia husaidia kukuza ubunifu na fikira pana. Zinawafanya wasikilizaji au wasomaji wafikirie zaidi ya mipaka ya kawaida na kujiuliza maswali kama. Ingekuwaje kama au je mambo haya yangewezekana vipi. Hii ni muhimu sana hasa kwa watoto na vijana kwa sababu huwajengea uwezo wa kufikiri na kina na kwa njia tofauti.

Wakati wa mapumziko kazini, mara nyingi ninapenda kutumia muda huo kujitenga kidogo na kazi ili akili ipumzike. Kitu ninachofanya sana ni kuka asehemu tulivu. Labda karibu na dirisha au nje kidogo alafu nipumue kwa kina. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo ulio kusanyika wakati wa kufanya kazi na kunifanya nijisikia mwepesi tena. Pia napenda kukula vitafunuwa vidogo au chakula chepesi wakati wa mapumziko. Si kwa ajili ya kushiba sana, bali kupata nguvu na kuirudishia mwili katika hali ya kawaida. Wakati huo huo, ninaweza kunywa maji au kinywaji cha moto, jambo ambalo hunipa hisia ya utulivu na kunisaidia kuendelea na kazi badae nikiwa na umakini zaidi. Wakati mwingine, hutumia mapumziko kuwasiliana na watu wengine. Kazini kwa mazungumzo ya kawaida yasiyo husiana na kazi, kucheka kidogo, kubadilishana mawazo, au hadithifupi hunisaidia kujenga husiano mzuri na wenzangu na kufanya mazingira ya kazi yawe ya rafiki zaidi.

Ni na jilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuwa makini sana na namna ni na vyotumia teknolojia kila siku Kwanza kabisa ni nahakikisha na tumia nyuila imara ambazo si raisi kukisiwa nyuila zangu hua ndefu zina mchanganyiko wa herufi na mbari na alama na sizionyeshi kutumia nyuila moja kwa akaunti nyingi tofauti Hii hunipa uhakika zaidi kwamba hata akaunti moja ikivamiwa singine zinabaki salama Pia ninakua muangalifu sana na viungo au ujumbe ninaopokea Hasa kutoka kwa watu nisio wafahamu Sipendi kubonyeza viungo vya ajabu au kupakua faili nisizo elewa chanzo chake Nimejifunza kwamba vitisho vingi vya mtandao huanza kwa udanganyifu mdogo Kwa hivyo, huchukua hathari, tahathari mapema hunisaidia kuepuka matatizo makubwa baadae Nina hakikisha vifaa nina vyotumia vina fanyiwa masasihisho mara kwa mara Masasihisho haya mara nyingi huja na maboresho ya usalama ya nayoziba mianya ambayo wahalifu wa mtandao wanaweza kuitumia Ingawa wakati mwingine masasisho ya naweza kuonekana kama usumbufu naona nibora kuchukua muda kuyafanya kuliko kuta Hatarisha usalama wa taarifa zangu.

Kazini ningependa kuputa mafunzo yanayohusiana na uongozi wa timu na usimamizi wa miradi. Nadhani hili ni jambo muhimu kwa sababu linaweza kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Sio tu pia mimi binafsi, bali pia kuimarisha utendaji wa timu nzima. Mara nyingi changamoto kubwa kazini si tu kufanya kazi zako, bali jinsi ya kushirikiana na wenzako, kupanga rasili mali na kuhakikisha kila mdu anatekeleza jukumu lake kwa usahihi. Mafunzo ya uongozi yatakiniwezesha kujifunza mbinu bora za kuongoza kwa mfano. Jinsi ya kutoa, motisha kwa wenzangu, kushughilikia migogoro kwa busara na kupanga malengo ya muda mfupi na marefu kwa njia ilio wazi. Pia ningependa kujifunza mbinu za kufuatilia maendeleo ya kazi. Kwakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati na kwa ubora unautakiwa. Mafunzo haya yatakuwa msaada mkubwa kwa kujifunza jinsi ya kuwasiliana na kwa uwazi na watu wa timu kuelewa nguvu na mapungufu ya kila mmoja na kutumia uzoefu huo katika kufanya maamuzi ya busara Hii ingesaidia siyo tu katika kazi za kila siku Bali pia katika maendeleo yangu binafsi kazini.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Ninapenda nyama hii kwa sababu ni nyepesi kuuma. Haina mafuta mengi kama nyama nyingine na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti. Jambo linalofanya iwe rahisi kuanda na kufurahia. Kwa mfano, inaweza kuyibwa na viungo, kuokwa, kuchemshwa na hata kupikwa kwa mchuzi mzuri. Na kila njia hutoa latha tofauti na ya kipekee. Sababu nyingine ninayoipenda nyama ya kuku ni kuwa kwamba hunipa hisia ya lishe kamili bila kuchosha tumbo ni rahisi kumeza na mara nyingi hunipa nguvu na nishati ya kufanya kazi au kushuguliza kila siku Pia mara nyingi ina latha tamu ambayo inawiana vizuri na mboga au wali Jambo liinalofanya chakula kiwe chenye latha tamu na kiridhisha Nyama ya kuku inanifanya nijisikia huru kujaribu mapishi mapya Ninaweza kujaribu viungo tofauti mchuzi tofauti na mboga mbali mbali bila kuadhiri latha ya kuku Hii inafanya chakula kiwe cha burudani na kushangaza kila unapokula.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa haitakuwa rahisi sana mwanzoni, siku ya kwanza bila simu, tarakilishi, au runinga inaweza kuhisi kama kuna kitu kinakosekana. Hasa kwa sababu nimezoea sana kuitegemea teknolojia katika shughuli za kila siku. Hata hivyo, baada ya muda kidogo, ningeanza kuizoea hali hiyo na kuanza kuona faida zake. Bila teknolojia ningetumia muda wangu zaidi kujitafakari na kuangalia mambo ya nayonizunguka. Ningeweza kutembea nje, kuangalia mazingira na kufurahia utulivu bila kelele za arifa na ujumbe unaoingia kila mara. Hilo, lingeipa akili yangu na fasi ya kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo unaotokana na taarifa nyingi za kidijitali. Pia ningetumia siku hiyo kufanya mambo ya kawaida. Ambayo wakati mwingine hupu uzwa kwa sababu ya teknolojia kama kusoma kitabu cha karatasi, kuandika mawazo yangu kwa mkono au kuzungumza ana kwa ana na watu waliokaribu nami mazungumzo ya moja kwa moja ya naladha tofauti na ujengo karibu wakweli zaidi.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni ugali na samaki wa kukaanga. Ninapenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi, kinaridhisha, na kina ladha, nzuri ya kienyeji. Ugali ni chakula kizito kidogo. Kina kidhi njaa na kinapo onana na samaki wa kukaanga au mboga za kienyeji, huunda mchanganyiko nzuri wa latha. Sababu nyingine ninayopenda chakula hiki ni kwamba hunikumbusha nyumbani na utamaduni wetu. Kila kipande cha samaki kilichopikwa kwa mafuta kidogo na viungo vya asili huleta ladha ya kipekee ambayo haiwezi kuonekana kwenye chakula cha haraka au cha kisasa. Kwa hivyo, chakula hiki si tu kinaridhisha tumboni, bali pia hunipa hisia nzuri na kumbukumbu za familia na sherehe za nyumbani. Pia ninapenda jinsi ambavyo chakula hiki ni raisi kuandaa lakini bado kinaonekana kitamu na kinakidhi. Hii inafanya kuwa chakula kinachofa kila wakati Iwe ni chakula cha kila siku au pale tunapokuwa na wageni au sherehe ndogo.

Hina ya filamu ninayopenda zaidi ni filamu za hadithi, za ajabu na kusisimua. Ninapenda filamu hizi kwa sababu huniruhusu kuingia kwenye dunia tofauti kabisa na ile tunayoishi kila siku. Kwa mfano, filamu zinazohusu mashujaa. Nguvu zisizo za kawaida na matukio ya sio ya kawaida zinaweza kunifanya nifikiria kwa kina na hata kushangaa kila jambo linalotokea. Sababu nyingine ni nayopenda filamu hizi ni kwamba kuchanganya hisia zote, maraha, mashangao, hata hofu kidogo na kufanya wangalizi wangu uwe makini. Mara nyingi pia huto mafunzo na ujumbe wa maisha. Kama umuhimu ujasiri, kushirikiana na kushugulikia changamoto kwa akili. Hii inafanya filamu zisibaki tu burudani bali pia kuwa na maana kidogo nyuma ya hadithi. Filamu za aina hii uniwezesha kuzungumza na marafiki au familia baada ya kutazama. Tunaweza kubadilishana maoni juu ya matukio ya filamu, wahusika au njia walivyoshugulikia changamoto. Hii huongeza furaha na kufanya uzoefu wa kutazama filamu kwa wa kipekee zaidi.

Baada ya siku ndefu, ninapenda kupumzika kwa njia rahisi na tulivu. Kwanza kabisa, napenda kukaa chini na kutama wazo ya kazi kichwani. Hua nakaa kimya kwa muda mfupi na kupumua pole pole na kujaribu kujisikia huru kabla ya kufanya jambu lingine. Hii hunisaidia kuwachana na pressure ya aiko nzima. Badaae, mara nyingi napenda kusikiliza muziki wa pole pole au sauti laini zinazoni tulia akili. Muziki hunisaidia kubadilisha hali ya moyo na kunifanya nijisikia nimepumzika zaidi. Wakati mwingine pia napenda kuoga maji ya, uvugu vugu. Kwa sababu, hunifanya mwili ujisikie mwepesi na usingizi uanze kuja taratibu. Kama bado ni nangufu kidogo, naweza kukaa na watu wakaribu na kuzungumza mambo ya kawaida bila kuhusisha kazi mazungumzo mepesi na kicheko, hunisaidia kusaha uchovu na kunipa hisia nzuri kabla ya kulala. Ikiwa niko peke angu, naweza kusoma kidogo au kuangalia kitu cha kufurahisha kwa muda mfupi.

Ndio, napenda kucheza mchezo ya video. Hasa ile inayohitaji kufikiri na kupanga hatua. Ninapenda michezo ya haina hii kwa sababu hunifanya ni tulie na nisahau mawazo ya siku nzima. Nikianza kucheza, akili yangu hujikita kwenye mchezo tu. Na hilo hunisaidia kupunguza uchovu wa mawazo. Kinacho, nivutia zaidi kwenye michezo ya video ni changamoto zake. Kila hatua hua na tatizo lake na inapobidi, nitafute njia ya kulitatua. Hii hunipa hisia nzuri sana ninapofanikiwa. Hasa baada ya kujaribu mara kadhaa bila mafanikio. Inanifanya nijisikia kama nimefanya jambo la maana, hata kama ni kwa muda mfupi. Pia napenda michezo ya video kwa sababu ni burudani, ninayoweza kuifanya nikiwa pekee yangu au nikiwa na marafiki. Kucheza na marafiki huongeza furaha na tunacheka, tunashindana kidogo na hilo huimarisha uhusiano. Hata kucheza peke yangu bado hunipa nafasi ya kujifuraisha na kutumia muda wangu vizuri.

Wakati wa mapumziko ya mchana kazini, mara nyingi napenda kufanya mambo madogo madogo yanayoniwezesha kupumzika na kupata nguvu mpya. Kwanza kabisa, napenda kula chakula kidogo au kifupi. Sio kwa sababu njaa kubwa, bali ili kupata nishati ya kuendelea na kazi bila kuchoka. Mara nyingi napendelea chakula kilicho rahisi na cha haraka, ambacho kinaridhisha na kunipa nguvu kidogo. Baada ya hapo, mara nyingi nakaa kidogo nikipumzika Hua nakaa kimya ni kijitenga na sauti za kazi na kujaribu kutuliza akili Wakati mwingine napenda kusikiliza mziki wa pole pole au sauti za asili Zinazoniwezesha kupumzika na kusahau msongo wa mawazo wa kazi Ikiwa ninanafasi kidogo, napenda kutembea kidogo ofisini au nje ya jengo Hii husaidia kutanua miguu, kupumua hewa safi na kurudisha mwili katika hali ya kawaida baada ya kukaa muda mrefu. Mara nyingine napenda kuzungumza na wenzangu kwa mazungumzo mepesi yasiyo na shinikizo. Jambo linaloongeza furaha na kufanya mapumziko ya mchana yawe ya kupendeza.

Napenda kununuwa vitu sokoni, ninapendelea soko kwa sababu kuna uhuru wa kuchagua, kuona bidhaa moja kwa moja, na kuzungumza na wauzaji ana kwa ana. Ninapofika sokoni, ninapenda kutembea taratibu nikiangalia vitu tofauti, nikilinganisha ubora na bei kabla ya kufanya uamuzi, hii hunipa uhakika zaidi wa kile ninachonunua. Sababu nyingine ninayopenda soko ni kwa sababu ya mawasiliano. Kuongea na wauzaji hunisaidia kuelewa bidhaa vizuri zaidi. Na mara nyingi kuna nafasi ya kujadiliana bei. Hii hunifanya nijisikie kama nimeshiriki kikamilifu katika ununuzi. Sio kununua tu bila kuelewa. Pia napata nafasi ya kuuliza maswali na kupata ushauri wa moja kwa moja. Pia napenda soko kwa sababu kuna bidhaa nyingi za asili na za kienyeji. Mboga, matunda na vyakula vingine mara nyingi huwa vipya na vina ladha nzuri zaidi. Kuona rangi, harufu na mpangilio wa bidhaa hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya kawaida ya maisha.

Napenda kusafiri nikitumia ramani kuliko GPS. Ninapendelea ramani kwa sababu hunifanya nijisike huru na makini zaidi na mazingira yanayonizunguka. Nikitumia ramani nalazmika kufikiria, kuelewa mwelekeo na kukumbuka njia. Jambo linalonisaidia kujifunza maeneo mapya kwa haraka na kwa undani zaidi. Ramani hunipa nafasi ya kupanga safari yangu kwa utulivu kabla ya kuanza. Naeza kuona njia mbadala, maeneo ya kupumzika, na sehemu za kuvutia njiani. Hii hunifanya nijisikie kama nashiriki kikamilifu katika safari badala ya kufuata maelekezo ya sauti tu bila kufikiria sana Ninapenda ramani kwa sababu hainitegemezi sana na teknolojia Hata kama mtandao haupatikani au betri ya kifaa inapungua bado naweza kuendelea na safari yangu bila hofu Hii hunipa amani ya moyo na kunifanya nijiamini zaidi ninaposafiri.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini, napenda kupanga kazi zangu mapema kabla sijanza siku. Kwa mfano, ninaandika orodha ya mambo muhimu ya kufanya na kuziweka kwa mpangilio wa kiupaumbele. Hii hunisaidia kuona ni kazi gani lazima nifanya kwanza na ni zipi zinaweza kusubiri. Hivyo, sipotezi muda wa kupita kiasi. Napumzika kidogo kati ya kazi nzito, nikibaki kufanya kazi bila mapumziko akili yngu huanza kuchoka na kufanya kazi kwa pole pole. Mapumziko madogo huniwezesha kurudi kazi nikiwa makini zaidi na kufanya mambo kwa ubora wa juu Napenda kuondoa usumbufu wa muda mfupi kwa mfano, simu, barua pepe au mazungumzo yasiyo ya lazima huweza kunikatisha fikra Nikiyazima au kuyapanga wakati maalumu naweza kufanya kazi nikiwa na mtazamo dhabiti na kuimarisha uzalishaji wangu Mara nyingine napenda kutumia mbinu za kimsingi za kupanga muda kama kuchukua muda wa dakika chache kuzingatia kila hatua ya kazi kuweka malengo madogo madogo na kusherehekea kila mafanikio madogo Hii hunifanya nijisikie motisha na kuendelea bila kuchoka.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Samaki ni chakula ninachokifurahia kwa sababu ni laini. Raisi kuliwa na huwa na ladha nzuri bila kuhitaji viungo vingi. Ninapenda sana samaki aliyekaangwa vizuri na aliepikwa kwa mchuzi mwepesi kwa sababu ladha yake ya asili hubaki na kunifanya nifurahie kila tonge. Sababu nyingine ninayopenda samaki ni kwamba hunifanya nijisikie mwepesi baada ya kula. Si kama vyakula vingine vinavyonifanya nijisikie mzito au kuchoka. Samaki hunipa ngufu ya kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu Hasa wakati wa mchana au jioni Samaki hunikumbusha nyakati za nyumbani na chakula cha pamoja na familia Harufu ya samaki inapopikwa Hasa karibu na jiko hunipa hisiaa ya ukaribu na utulivu Mara nyingi chakula hiki huleta mazungumzo, vicheko na muda mzuri wa pamoja.

Kinyaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya tangawizi. Ninapenda chai hii kwa sababu hunisadia kuamka pole pole na kuanza siku nikiwa na nguvu. Ladha ya tangawizi ni ya kipekee. Kidogo kali lakini pia inaniwasha kichwa. Jambo linalonifanya nijiskie macho na makini. Pia kunywa cha ya tangawizi asubuhi hunisaidia kutuliza tumbo na kuandaa mwili kwa chakula kinachofuata. Mara nyingi huleta hisia za utulivu na ufanya siku ya anze kwa njia nzuri bila haraka. Kwa upande mingini, harufi ya chai inachanganyika na tangawizi huniwasha hamu ya kuendelea na shughuli zangu za asubihi kwa furaha. Kunywa chai ya tangawizi ni desturi yangu ya kawaida ambayo hunisaidia kuunda muda wa kifahari kidogo kwaangu binafsi. Hii ni sehemi ya kupumzika, kufikiria, mambo ya siku, au hata kupanga ratiba yangu kabla ya kuanza kazi au shughuli nyingine.

Ili kujikinga na jua kali, napenda kuchukua hatua kadhaa kila siku. Kwanza kabisa, huwa na kipambo cha kofia au kofia yenye kivuli, kila ninapokuwa nje. Kwa sababu, inasaidia kulinda uso na kichwa kutoka kwa mwanagaza mkali wa jua. Pia, mara nyingi napendelea kuvaa nguo nyepesi zenye mikono mirefu na rangi nye pesi. Ambazo hunisaidia kuwa baridi na kunilinda ngozi kutoka kuchomwa na jua. Pili napendelea kutumia krimu ya sunscreen yenye sehemu zinazofichika kidogo na zinazoweza kwa athiriwa na jua kama uso, shingo na mikono. Hii ni muhimu sana kwa sababu huondoa hatari ya kuchomwa na jua au kupata madoa kwenye ngozi. Kama mtu anayependa kuanje kwa muda mrefu hili ni jambo la lazima. Napendelea kukaa kwa kivuli kadri inavyowezekana. Kama miti, mabanda au mabweni yenye kivuli Hii hunisaidia kupunguza muda niliokuwa moja kwa moja chini ya jua na kunifanya nijisike baridi kidogo. Pia napendelea kunywa maji mengi ili kuzuia mwili kuivika kutokana na jua kali.

Mara nyingi napenda kutumia programu ya ujumbe ninaitumia kila siku kuwasiliana na marafiki familia na wenzangu kazini programu hii inarahisisha mawasiliano ya haraka kwa sababu ninaweza kutuma ujumbe picha au hata sauti kwa mtu yoyote popote alipo hii inafanya maisha yangu kuwa rahisi hasa ninapokuwa na mambo mengi ya kupanga au kufuatilia sababu nyingine ninayopenda kutumia programu hii ni kwamba huniwezesha kushirikiana na wenzangu katika kazi tunaweza kubadilishana mawazo kutuma taarifa muhimu au kupanga mikutano bila kutumia muda mrefu pia mara nyingi napenda kutumia programu hii kwa sababu inaraisisha kuungana na watu kwa haraka bila kulazimika kuonana uso kwa uso kila wakati programu hii huniwezesha pia kuwa na kumbukumbu ya mazungumzo na taarifa hiyo ni rahisi kurudi nyuma kuona kile tulichokuwa tukizungumza awali hii ni muhimu sana kwa kupanga kazi au kukumbuka ahadi na makubaliano tulio yafanya.

Ninapendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu, safi na yenye mpangilio mzuri. Napenda ofisi iwe na mwanga wa kutosha hewa safi na nafasi ya kutosha kusogea bila msongamano. Hii hufanya niwe makini zaidi nikipanga kazi zangu na kuzingatia kila kitu bila usumbufu. Sababu nyingine ninayopenda mazingira haya ni kwamba hutoa motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Wakati ofisi au eneo la kazi linaonekana safi na lilopangwa vizuri, hunifanya nijisikie huru na kushirikia na vyema na wenzangu Pia napenda iwe na sehemu za kupumzika kidogo ambapo unaweza kukaa kwa utulivu, kunywa kinywaji au kuzungumza kwa furaha na wengine bila kuadhiri wale wanaofanya kazi Napenda mazingira ya kazi yenye ma uhusiano mzuri katia wafanyakazi mazungumzo mepesi, kicheko kidogo na msaada wa wenzangu kufanya kazi kuwa burudani badala ya shinikizo Hii huongeza ufanisi na kunifanya nijisikie vizuri kazini.

Ninaanda ripoti za kazi kwa mpangilia na utaratibu wa wazi. Kwanza, huanza kwa kukusanya taarifa zote muhimu. Kama matokeo ya kazi, shughuli zilizofanyika, changamoto zilizojitokeza na suluhisho zilizotumika. Mara zote nakusanya taarifa hizi mapema. Ili nitakapokuwa na wakati wa kuandika, nisipoteze muda kutafuta mambo muhimu. Baada ya hapo, ninaanza kuandika ripoti kwa kipengele. Kwa kawaida, huwekwa kichwa cha habari, utangulizi mfupi unaoeleza lengo la ripoti, kisha kuorodhesha matokeo au mambu muhimu yaliyofanyika. Mara nyingine napenda kutumia pointi fupi au jedwali ili kufanya taarifa ziwe rahisi kusomwa na kuelewa haraka. Mara zote ninahakikisha lugha ninayotumia ni sahihi na rahisi kueleweka. Ili kila mtu anayesoma ripoti apate taarifa bila usumbufu. Pia, huhakikisha ripoti ina hitimisho linaloeleza hatua zinazofuata na mpendekezo. Ili iwe na maana zaidi na isiyo tu kuorodhesha mambo yaliyopita. Napenda kusoma ripoti mara moja baada ya kuandika, kuangalia makosa madogo au maneno yaliyoeleweka na kurekebisha pale panapohitajika. Hii inasaidia ripoti kuwa ya kitaaluma na yenye ufanisi zaidi.

Ndio, napenda hesabu. Ninapenda hesabu kwa sababu inanifanya nifikirie kwa utulivu na kwa mpangilio. Kila swali la hesabu lina njia yake ya kulitatua. Na ninapofuata hatua moja baada ya nyingine najisikia kama akili yangu inafanya kazi vizuri na kwa uwazi. Hilo hunipa furaha ninapopata jibu sahihi. Sababu nyingine ninayopenda hesabu ni kwamba inanifundisha uvumilivu. Wakati mwngine swali linaweza kuwa gumu na si rahisi kupata jibu mara ya kwanza. Lakini nikijaribu tena na tena na hatimaye nafanikiwa najisikia fahari na kujiamini zaidi. Hii hunisaidi hata katika maisha ya kawaida kwa sababu najifunza kutokata tamaa haraka Pia napenda hesabu kwa sababu ni somo linalotumika kila siku, kuanzia kupanga pesa, kupima muda, hadi kufanya maamuzi madogo ya maisha. Hesabu ipo kila mahali. Hii hunifanya nione kwamba ninacho jifunza kina maana halisi na kinanisaidia moja kwa moja.

Hapana, si ishi mahali nilipozaliwa. Nilihama kwenda kuishi sehemu nyingine kwa sababu ya kutafuta fursa bora za maisha na kazi. Ingawa mahali nilipozaliwa kuna kumbu kumbu nyingi nzuri, niliona ni muhimu kutoka nje ili kujifunza mambo mapya na kujijenga zaidi. Kuishi sehemu tofauti kuna nipa uzoefu mpya kila siku. Nimejifunza kuishi na watu wa tamaduni tofauti kuelewa mitazamo yao na kuzoea mazingira mapya. Mwanzoni haikuwa rahisi Kwa sababu kila kitu kilionekana kigeni Lakini baada ya muda nilianza kuona faida zake bado nahisi ukaribu mkubwa na mahali nilipozaliwa Ninapopata nafasi ya kurudi najiskia furaha na amani kwa sababu ni nyumbani Kumbukumbu za familia, marafiki na maisha ya zamani bado zina nafasi kubwa moyoni mwangu.

Zoezi nzuri niliojenga ni kusoma kila siku. Hata kama ni kidogo tu, nilianza zoea hii kwa sababu nilihisi ya akili yangu inaitaji kujifunza na kukua kila siku. Siyo tu kupitia kazi bali pia kielimu na kibinafsi. Awali ni ilikuwa changamoto kwa sababu mara nyingine, mtu anakuwa na shughuli nyingi na hakuwa na muda wa kusoma. Lakini, nikajitahidi kufanya angalau dakika chache kila siku. Zoezi hili imekua na faida kubwa kwangu. Kila siku ninapopata mda wa kusoma akili yangu hunya nyuka, ninapata mawazo mapya na mara nyingine pia hunisaidia kushughulikia changamoto za kazi au za kila siku kwa urahisi zaidi Pia kusoma kila siku kuna nisaidia kupanua ufahamu wangu kujua mambo mapya na hata kuboresha lugha ninayotumia katika mawasiliano ya kila siku Zoezi hili limekua desturi ambayo ni raisi kuendelea nayo bila shinikizo Hata siku nikiwa na shughuli nyingi najuwa ni lazima nipate muda wa kusoma Hata kama ni kwa dakika tano tu Hii inaniweka katika mtindo wa kuji tunza kisaikolojia na kifikira kila siku.